Natazama video mitandaoni katika mitandao ya kijamii, kama vile TikTok na pia Instagram, pia natazama kwa kutumia nini ya YouTube na pia kupitia Netflix.